Mvua ni baraka ambayo huleta utulivu na mabadiliko makubwa katika ratiba ya binadamu binafsi ninapenda sana mvua kwa sababu ni ya hewa safi na sauti yake ya kuregeza misuli inaponyesha Mimi huisi amani na utulivu wa kipekee moyoni mwangu sauti ya mvua inapo gonga paa la nyumba hunifanya nijihisi salama na mwenye furaha sauti hiyo ni kama mziki mwanana unayohimiza kupumzika au kusoma kitabu nikiwa nimejifunika blanketi ngumu Wakati wa mvua kuu shughuli zangu nyingi hubadilika Badala ya kuenda inje kufanya mazoezi au matembezi mimi hupendelea kubaki ndani nikinywa kikombe cha chai moto na kutazama mandhari ya inje kupitia dirishani Nakumbuka vizuri siku moja mvua niliyofurahia zaidi ilikuwa ni siku ya jumamosi ambapo nilikuwa nimepanga kuenda sokoni Lakini mvua kubwa ilianza kunyesha asubuhi na mapema Badala ya kukasirika Kwa kuharibika kwa mpango wangu Nilitumia siku hiyo kupika chakula kitamu pamoja na familia wangu na tukacheza michezo mvua hubadilisha mpango wangu kazi kwa siku ya mapumziko.

Kwa mimi jambo la dini lililo muhimu zaidi ni kuwa na uhusiano wa kweli na mungu unaonekana katika matendo yangu ya kila siku Si maneno pekee dini inanipa mwelekeo wa maisha Maana ya kuishi na msingi wa maamuzi inayoyafanya kila siku Kwanza imani ni nguzo kubwa kwangu imani hunipa tumaini hata wakati mambo ni magumu Nasaidia kuamini kuwa kuna kusudi kubwa saidia changamoto ninazopitia na kwamba majaribu si mwisho wa safari Bali ni sehemu ya kujifunza na kukua kiroho na kinafsi Pili ni maadili ya dini kama vile wa uaminifu upendo haki, unyekevu, msamaha na huruma jinzi ya kuishi vizuri na watu wengine kuwaheshimu, kuwasaidia mahitaji, kusamehe waliokosea maombi na ibada vina nafsi mwingumu katika maisha yangu hivi hunipa muda wa utulivu tafakari na kujitathmini kupitia maombi na nahisi amani ya ndani na kupata nguvu ya kuendelea mbele ni wakati ambao ninajifunza kujinyenyekeza na kukiri kuwa siwezi kila kitu pekee yangu dini hunipa nidhamu ya maisha hunisaidia kutafautisha yalio mema na mabaya na kunikumbusha kuwajibika kwa matendo yangu hiyo hunisaidia kufanya maamuzi yenye busara kuepuka mienendo mibaya na kuishi maisha yenye mwelekeo na kusudi.

Kwa mimi, najisi kuhusu wasilisho kwa njia mchanganyiko lakini chanya kwa jumla Mwanzoni kabla kufanya wasilisho, huwa nahisi woga kidogo na presha, nikijua watu wengi wananisikiliza hili utokana na ufya kukosea na kutoko na ujumbe kwa ufasa Hata hivyo ninavyo tianda vizuri kupita mada kupanga wajazangu na kufanya mazoezi ule waga upungua na kuweko kuwa kujiamini Wakatu wa wasilisho lenyewe huwa najisi nikiwa makini na mwenye umakini mkubwa Ninajitahidi kuwasiliana kwa macho, kutumia sauti iliowazi na kueleza mawazo yangu kwa utulivu Ninapogundua wasikilizaji wanaelewa au wanaitikia vizuri hali hiyo unipa motisha zaidi na kunifanya nijisikie vizuri Badal baada ya wasilisho huwa nahisi nafuu na furaha Asaa kama nimeweza kufikisha ujumbe kwa ufanisi Pia utumia muda kujitaathmini kuangalia kilicho Fanya vizuri na maneno ninayoweza kuboresha.

Kwa mimi kulinda faragha yangu mtandaoni ni jambo muhimu sana Nachukua tahadhari kadhaa ili kuhakikisha taarifa zangu binafsi ziko salama Kwanza kutumia nywila kama vile passwords imara na tofauti kwa kaunti zangu mbalimbali kwa kukuisha zina mchanganyiko wa herufi kubia na ndogo namba na alama malumu Pia hufanya uweza kutipitisha kwa hatua mbili ili kuongeza ulinzi kama vile two-factor authentication.Mi hushiriki taarifa chache binafsi mtandaoni Huepuka kuweka wazi taarifa kama namba ya simu, anwani ya nyumbani, pia au taarifa za kifedha kwenye mitandao ya kijamii au tovuti, sizizo aminika kukagua na kurekebisha mipangilio ya faragha kwenye akaunti zangu za mitandao ya ninazotumia Ninadhibiti ni nani anaweza kuona machapisho yangu kutumia kutumia ujumbe au kupata taarifa zangu huwa makini na viungo kama vile links na barua pepe za kutuliwa shaka Mi huweka programu na kifaa changu kikiwa kimesahihishwa Masahisho mara nyingi huja na marekebisho ya kiusalama.

Huwa mimi napenda mbwa zaidi kuliko paka. Kuna sababu nyingi. Kwanza kabisa mbwa ni waaminifu sana wa zinajulikana kwa uaminifu wao, Kwa umiliki wao na hilo huniguza sana mbwa huonyesha upendo wa vitendo Hukaribisha kwa furaha unapofika nyumbani, Kukulinda na kuwa karibu nawe bila kuchoka. Mbwa ni rafiki na wanapenda ushirika, ninapenda jinsi wanavyopenda kuwa karibu na watu na kushiriki shughuli mbalimbali kama kutembea, kukimbia, au hata kukaa tu pamoja Mbwa ni rahisi kufundishwa wana uwezo mkubwa wa kufunza, amri, na tabia nzuri, jambo linaowafanya wawe walinzi wazuri au marafiki wazuri Kwa familia, ninapenda wanzo la kumfundisha mbwa nidhamu, kutii, na hata mbinu ndogo ndogo zinazojenga uhusiano wa karibu kati yangu na yeye. Mbwa husaidia kupunguza msongo wa mawazo, kuwa karibu na mbwa kucheza naye au kutembea.

Kwa mimi aina ya keki ninayoipenda zaidi ni keki ya chokoleti ninapenda keki ya chokoleti kwa sababu ina ladha tamu. Hio jana inayoridisha sana. Harufu yake inapo kuwa imetoka tu kutoka hunifutia. Na ulaini waki hunifanya nifurahie kila tonge. Iwe ni chokoleti ya maziwa. Au chokoleti nzito. Zote unipa hisia ya faraja na furaha. Napenda keki ya vanila hasa ikiwa imetengenezwa vizuri. Na ina krimu laini juu yake. Radha yake ni nyepesi lakini tamu ya kutosha na ni rahisi kuliwa wakati wowote iwe ni kwenye sherehe, kazini, au nyumbani nikipumzika. Kwa ujumla ninapenda keki ambazo ni laini. Zinaladha iliojaa na si kavu. Keki kwangu si chakula tu, bali ni njia kujipa furaha ndogondogo. Hasa wakati wa sherehe au ninapotaka kujizawadi baada ya siku refu.

Ninawasiliana na wafanyikazi wenzangu kwa njia ilio wazi ya heshima na yenye ushirikiano kwa sababu na amini mawasala mawasiliano mazuri ndio msingi wa kazi bora na mazingira mazuri ya kazi mi hutumia mawasiliano ya ana kwa ana pale inapo wezekana hasaa kwa mambo muhimu au yanahohitaji ufafanuzi wa haraka kuongea uso kwa uso hunisaidia kueleza hoja zangu vizuri kusoma hizia za mwenzangu na kuepuka kutoelewana hutumia simu barua pepe au ujumbe wa mtandaoni kulingana na hali kwa mawasiliano ya haraka pendelea simu au ujumbe mfupi kwa taarifa rasmi au zinazo hitaji kumbu kumbu utumia barua bepe inakikisha ujumbe wangu uko wazi mfupi na unaelewe unaeleweka ili kuepuka makanganyiko nasikiliza kwa makini wafanyikazi wenzango wanapozungumuza pia Pia mimi hutoa na kupokea marejesho E mi dumisha mtazamo wa grafiki na wakitaluma pia.

Mimi huwa hutumia mguu au gari kwa njia zangu kuu za wa usafiri kila siku ili ulingana na umbali wa na ina ya shughuli ninayokuenda kufanya kutembea kwa mguu unasaidia sana kwa safari fupi safari ambazo ni fupi au kazi ilio karibu mi upenda kutembea kwa sababu ni raisi hakuitaji gharama na ni nzuri kwa afya ya mwili kutembea hunisadia kufanya mazoezi na kupunguza msongo wa mawazo na kufikiria kwa utulivu kabla au badaa ya shughuli zangu za kila siku Pili hutumia gari kwa safari ndefu au pale ninapohitaji kubeba vitu Kuwai muda au kusafiri sehemu zilizo mbali gari hunipa urahisi faraja na uhuru wa kupanga ratiba angu bila kutegemea sana muda wa safiri wa uma Pia hunisaidia kufika sehemu ya mbali kwa haraka saidi.

Kwa mimi napendelea mwanga wa kati kuliko mwanga wa kali Ninapenda mwanga wa kati kwa sababu unanipa utulivu na faraja hasa nikiwa nyumbani au kazini mwanga wa aina hii hauchoshi macho haraka hunisaidia kuzingatia ninachofanya na kutengeneza mazingira mazuri ya kufanya kazi kusoma au kupumzika ingawa mwanga mkali unaweza kuwa mzuri kwenye maeneo yanayo hitaji umakini mkubwa kama ofisini au hospitalini Mara nyingi mwanga hunifanya nisikie kuchoka kukosa utulivu nikiwa nao kwa mda mrefu Mwanga wa kati ndio unaonifaa saidi kwa sababu inanisaidia kusawasisha kati ya kuona vizuri na kujisikia huru na mtulivu.

Kwa mimi napenda filamu zenye hadithi nzuri kwa ujumbe wenye maana hasa zilezinazo changanya burudani na mafunzo ya maisha Kuna filamu za drama ndizo nazozipenda zaidi napenda drama kwa sababu Hunionyesha maisha ya halisi changamoto za binadamu na hisia za kweli kama upendo huzuni matumaini na ushindi Pia napenda filamu za kihistoria yanayonifutia kwa sababu hunipa maarifa kuhusu matukio ya zamani, tamaduni mapambano ya watu mbalimbali pia husaidia kuelewa historia kwa njia kufutia zaidi kuliko kusoma vitabu peke. Pia kuna filamu za kusisimua na ujasuzi kwa kizungu tunazoita Thriller movies hunipendeza kwa kiazi na penda mvuto wake wa mshangao mipango ya asili na mambadiliko ya faragha ya matukio ambayo huweka akili yangu makini adi mwisho Pia filamu zenye maadili au motisha huniguza sana.